Mimi ni mtu wa kwa muka mapema kuliko kuwa wakusalia macho usiku. Asubuhi hunipa hali ya utulivu na umakini mkubwa wa kufikiri. Wakati huo, akili huwa bado safi, kelele ni chache na majukumu yanaonekana rahisi kupanga. Kuamka mapema hunisaidia kuanza siku kwa utaratibu mzuri kama kupanga kazi kusoma au kufanya mazoezi mepesi kabla ya shuguli nyingi kuanza. Pia kuna hisia ya kuridhika ni napohisi nimeanza siku mapema na kwa nitdhamu. Hata hivyo, ninaelewa pia mvuto wa kufanya kazi usiku. Watu wengi hupata ubunifu zaidi wakati usiku kwa sababu kuna utulivu na hakuna usumbufu mwingi. Ingawa mimi si mtu wa kusalia macho sana usiku. Wakati mwingine usiku hunifaa kwa kutafakari au kumalizia kazi ambazo zinahitaji umakini wa kipekee. Lakini kwa ujumla, nikikaa macho sana huhisi uchovu siku inayofuata na ufanisi wangu hupungua. Kwa hiyo, napendelea kuzingatia ratiba ya kuamka mapema na kulala kwa wakati unaofaa. Hii hunisaidia kudumisha afya nzuri, nidhamu ya maisha na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi kila siku.

Utaratibu wangu wa kila asubuhi huanza mara tu ninapoamka. Kwanza kabisa, napenda kuchukua dakika chache kutulia na kujipanga kiakili kabla ya kaanza shughuli. Hii hunisaidia kuanza siku nikiwa na mtazamo chanya. Baada ya hapo, hufuata usafi wa mwili kama kunawa uso na kujiandaa jambo linalonifanya nijisikie nipo tayari kuikabili siku. Kuhusu kiamshakinywa, naamini ni mlo muhimu sana napendelea kitu chepesi lakini chenye nguvu. Kama chai, maziwa au uji, ili kunipa nishati ya kuanza siku. Wakati mwingine pia hupenda matunda kwa sababu hunifanya nijisikie mchangamfu zaidi. Kwa kawaida, napenda kuamka kati ya saa kumi na moja au saa kumi na mbili asubuhi. Huu ni muda mzuri kwangu kwa sababu hunipa nafasi ya kujiandaa bila haraka. Kabla ya kuondoka au kuanza kazi, hupenda kupanga mambo ya siku kama kuangalia ratiba au majukumu muhimu ninayotakiwa kufanya. Kwa ujumla, ninahisi vizuri sana kuhusu asubuhi zangu. Asubuhi hunipa matumaini mapya, mwanzo mpya na motisha kufanya kazi vizuri zaidi katika siku mzima.

Utotoni nilipenda kufanya mambo mengi ya kufuraisha ambayo yalijaa ubunifu na furaha. Moja yapo ya vitu nilivyopenda sana ilikuwa kucheza michezo ya incha na marafiki. Tulicheza kuruka kamba, kukimbizana, mpira na michezo ya ajadi iliotufanya tuwe na nguvu na furaha. Michezo hii ilinifundisha ushirikiano, kushirikiana na umuhimu wa urafiki. Pia, nilipenda sana kuskiliza na kusimuliwa adithi hasa jioni au wakati wa mapumziko. Hadithi hizo zilichochea mawazo yangu na kunifanya nipende kufikiri kwa ubunifu. Wakati mwingine nilijaribu hata kutunga hadithi zangu mwenyewe au kuigiza kile nilicho kisikia. Shughuli nyingine niliofurahia ni kuchora na kuandika. Nilipenda kuchora picha raisi za vitu nilivyoviona kila siku kama nyumba, miti au wanyama. Kuandika kulinsaidia kueleza mawazo na hisi ya zangu, hata kama zilikuwa raisi. Zaidi ya hayo, nilipenda kutumia muda na familia, kusaidia kazi ndogo ndogo za nyumbani na kucheka pamoja. Kumbu kumbu hizi za utotoni hunipa tabasamu hadi leo kwa sababu zilijaa upendo, uhuru na furaha ya kweli.

Wakati wa jua kali, napenda kufanya mambo yanayo nisaidia kupunguza joto na kubaki mtulivu. Kwanza kabisa, napendelea kukaa sehemu yenye kivuli au ndani ya nyumba ambako kuna hewa ya kutosha. Kupumzika kidogo hunisaidia kuepuka uchovu unaosababishwa na joto kali. Mara nyingi napenda kunywa vinywaji baridi kama maji mengi, juisi ya matunda au wakati mwingine soda baridi. Vinyolwaji hivi hunifanya nijisikie mchangamfu na kunipa nguvu. Pia napenda kula vyakula vyepesi kama matunda hasa tikiti maji au machungwa kwa sababu husaidia kupunguza kiu na joto la mwili. Ikiwa nina muda napenda kuoga maji baridi au kupiga uso maji mara kwa mara. Hili hunipa hisia ya utulivu na kunifanya nijisikie safi zaidi. Wakati mwingine napendelea kuvaa nguo nyepesi na zenye rangi angavu ili kuruhusu hewa kupita vizuri. Kwa upande wa shughuli, kuepuka kazi nzito wakati wa jua kali. Badala yake napenda kusoma, kusikiliza mziki au kuangalia kitu cha kufurahisha nikiwa ndani. Kwa ujumla, jua kali hunifanya nipunguze mwendo, nijali afya yangu na kutafta njia rahisi ya kufurahia bila kujichosha.

Kila siku hutumia programu kadhaa za simu ambazo hunisaidia katika mawasiliano kujifunza na burudani. Mojawapo ya programu ninayotumia sana ni WhatsApp kwa sababu uniraisishia kuwasiliana na familia marafiki na wakati mwengine maswala ya kazi. Ni raisi kutuma ujumbe picha au sauti kwa haraka. Pia hutumia YouTube Mara Kwa mara. Programu hii hunisaidia kujifunza mambo mapya kupitia video za elimu, kusikiliza mziki au kuangalia vipindi vinavyoniburudisha. Wakati mwingine hutumia YouTube kupata maelekezo ya jambo fulani au kuongeza maarifa yangu kwa mada mbalimbali. Programu nyingine muhimu ni Google au Chrome ambazo hutumika kutafuta taarifa, kusoma habari au kufanya utafiti mfupi. Pia hutumia Facebook au Instagram kwa ajili ya kujua kinachoendelea duniani na kuwasiliana kijamii. Kwa upande wa matumizi ya kila siku, siwezi kusahauol programu ya saa na kalenda, ambazo hunisaidia kupanga ratiba na kukumbuka majukumu muhimu. Kwa ujumla, programu hizi huniraisishia maisha na kunifanya niwe na taarifa na mawasiliano kila siku.

Ninaweka neno siri salama kwa kufuata kanuni kathaa muhimu zinazolinda taarifa zangu binafsi Kwanza huhakikisha nenosiri langu lina mchanganyiko herufi kubwa na ndogo namba na alama maalumu mchanganyiko huu ufanya nenosiri kuwa gumu kukisia au kuvujwa na watu wasiohusika Pili huepuka kutumia tarifa rahisi kama jina langu, tarehe ya kuzaliwa au maneno ya kawaida Badala yake hutumia maneno au sentensi ndefu ambazo ni rahisi kwangu kukumbuka lakini ngumu kwa wengine kubashiri. Pia ni muhimu kutumia nenosiri tofauti kwa kila akaunti asa kwa akaunti muhimu kama baruapepe na benki. Zaidi ya hayo, hubadilisha nenosiri mara kwa mara ili kuongeza usalama. Ninapopata ujumbe wa tahadhari au ninapohisi account iko hatarini, hubadilisha nenosiri mara moja. Wakati mwingine utumia programu za kuhifadhi nywila, ili kunisaidia kuifadhi na kuthibiti nenosiri kwa usalama. Kwa ujumla, kueka neno siri salama hunipa amani ya akili na hunilinda dhidi ya wizi wa taarifa na matumizi mabaya ya akunti zangu mtandaoni.

Ndio, nimewahi kulima na uzoefu huo ulikuwa wa kujifunza na kufuraisha sana. Kulima kulinipa nafasi ya kuelewa vizuri dhamani ya ardhi, jasho la mkulima, na subira inayohitajika ili kuona matokeo. Nilianza kwa kulima mazao rahisi kama mboga za majani, kwa mfano sukumawiki na mchicha kwa sababu hukua haraka na ni rahisi kutunza. Katika mchakato wa kulima, nilijifunza umuimu wa kuandaa udongo vizuri, kumwagilia kwa wakati na kuondoa magugu. Kila hatua ilikuwa na mchango mkubwa katika kuhakikisha mazao yanakuwa vizuri. Pia niligundua kuwa kulima si kazi ya nguvu tu, bali pia inahitaji mipango na uangalizi wa karibu. Kilichonifurahisha zaidi ni pale nilipoona mazao yakianza kuchipua. Hilo lilinipa motisha kubwa ya kuendelea. Kuvuna mazao niliyolima mwenyewe kulileta furaha na kuridhika kwa sababu nilihisi juhudi zangu zimelipa. Kwa ujumla, kulima kunanifundisha nidhamu, uvumilivu na kuthamini chakula tunachokula kila siku. Ni uzoefu ambao ningeupenda kuendeleza zaidi siku zijazo.

Ndiyo, napenda kujifunza historia kwa sababu hunisedia kuelewa dunia tulionayo leo na sababu zilizofanya mambo kuwa jinsi ya livyo. Historia hunipa maarifa kuhusu maisha ya watu wa zamani, tamaduni zao na changamoto walizopitia. Kujua historia hunisedia kudhamini maendeleo ya liofikiwa na pia kujifunza kutokana na makosa ya zamani. Ninachokipenda zaidi katika historia ni hadidhi za mabadiliko na mapambano. Kama harakati za uhuru, ujenzi, wa wafalme za kale au maisha ya viongozi waliobadili muelekea wa jamii zao. Hadithi hizi univutia kwa sababu zinafunza ujasiri, busara na umuimu wa mshikamano. Historia pia unisaidia kupanua mtazamo wangu kwa sababu unionyesha kuwa kila jamii inasafari yake ya kipeke. Kupitia historia, ninaweza kuelewa vyema tamaduni tofauti na kueshimu tofauti za watu Pia, hunifanya nitafakari kuhusu na fasi yangu katika jamii na wajibu wangu kwa vizazi vijavyo Kwa ujumla, kujifunza historia hunipa maarifa, mafunzo ya maisha na ufahamu mpana wa dunia Nisomo linalonivutia kwa sababu linaunganisha zamani, sasa na badaye kwanjia yenye maana.

Ninapo shugulikia kazi za dharura ninajitahidi kukabiliana nazo kwa utulivu na mpangilio dhabiti Kwanza napima haraka hali hiyo ilikuwelewa kiwango cha dharura na atuwa zinazo hitajika Hii ni muhimu ilikuwepuka kufanya maamuzi ya haraka ambayo ya naweza kusababisha matatizo zaidi Baada ya kutathmini, napanga hatua kwa kipaumbele, kazi muhimu zaidi au inayohitaji haraka hufanywa kwanza, huku zingine zikipangwa kwa wakati unaofaa. Hii husaidia kuthibiti hali bila kuangalia muendo wa haraka tuubali pia nikitumia raslimali, zilizopo kwa uangalifu, kama zana au msada wengine, ili kufanikisha kazi iyo kwa ufanisi zaidi. Katika mchakato huo, napendelea kubaki mtulivu. Kwanza napima haraka hali iyo ili kuelewa kiwango cha dharura na hatua zinazohitajika Wakati mwingine, ni muhimu kwasiliana kwa wazi na watu wengine ilikuakisha kila mtu anafahamu kina chotokea na jukumu lake. Mwishowe baada ya kumaaliza kazi ya dharura na penda kufanya tathmini ya jinsi ilivyoshugulikiwa Hii hunisadia kujifunza kwa ajili ya kesi zinazofuata na kurekebisha mbinu zangu za kukabiliana na dharura Kwa ujumla ni mchanganyiko wa mpangilio, utulivu na uwangalifu.

Ninapo shambulia mabadiliko kazini, ninayakabili kwa mtazamo chanya na mpangilio thabiti. Kwanza, napenda kuelewa kikamilifu ni mabadiliko gani ya nayotokea na kwanini yameanzishwa. Kujua sababu na lengo la mabadiliko kuna nisadia kuupokea mchakato bila wasiwasi wa ziada na kuona nafasi yangu ndani yake. Baada ya hapo, upanga hatua za kuendana na mabadiliko. Hii inaweza kuwa kujifunza ujuzi mpya, kubadilisha baadhi ya tabia kazini, au kutumia teknolojia mpya. Kukabiliana na mabadiliko kwa utulivu kuna hakikisha kazi inafanyika kwa ufanisi bila kusababisha mkanganiko au kushindo kufanikisha malengo. Pia, napenda kuwasiliana na wenzangu, kujadili mabadiliko na kupata maelezo ya ziada kuna raisisha kuzoaya mabadiliko na kuondoa hofu isiyo ya lazima. Ushirikiano huu pia ufanya mchakato kuwa rahisi na wenye manufaa kwa timu nzima. Zaidi ya yote, ninahakikisha na jitahidi kuboresha ujuzi na tabia zangu ili mabadiliko yasipunguze ufanisi wangu. Kwa mtazamo wangu, mabadiliko kazi sikikwazo bali, fursa ya kujifunza, kukua na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kwa hivyo, nashambulia mabadiliko kwa kuchukua hatua za busara, kujifunza haraka na kubaki na mtazamo chanya.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu kwa sababu hunipeleka katika dunia ya mawazo na ubunifu usio na mipaka. Hadithi hizi unifanya nifikirie zaidi ya hali halisi na kunipa na fasi ya kuota, kutafakari na kujiuliza maswali ya kina kuhusu maisha. Mara nyingi, hadithi za ajabu uwa na viumbe wakipekee, matukio ya siyo ya kawaida au nguvu za kimiujiza, ambazo wa mshesha uku na hamasa. Kinachonivutia zaidi ni ujumbe unaofichwa ndani ya hadithi hizi. Ingawazi na onekana kuwa za kuburudisha tu, mara nyingi ubeba mafunzo muimu kuhusu ujasiri, wema, tamaa au matokeo ya maamuzi. Kupitia wahusika, msomaji ujifunza kuhusu maadili na changamoto za kibina damu kwanjia ya kuvutia na raisi kukumbuka. Pia, napenda hadithi za ajabu kwa sababu uchochea ubunifu na fikra pana. Unifanya nitunge mawazo yangu mwenyewe au nifikirie jinsi ningetatua changamoto kama ningekuwa katika dunia ya ajabu. Hadithi hizi unipa pumziko la akili kutoka shuguli za kila siku na kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Kwa ujumla, hadithi za ajabu unipa furaha, msisimko na mafunzo ya kipekee. Ni aina ya adithi inayoburudisha na wakati huo huo kunipanua mtazamo wangu kuhusu dunia na maisha.

Jukumu nalopenda zaidi kazini ni lile linalo niusisha kufanya maamuzi yenye mchango mkubwa na kushirikiana na wengine kwa ubunifu. Napenda kazi zinazonipa nafasi ya kutumia akili zangu kikamilifu, kupanga mikakati na kutatua changamoto kwa njia za kipeke. Hii hunifanya nijisikie kuwa na zamani na kuwa semu muhimu ya timu. Pia, napenda jukumu linaluhusisha kufuatilia maendeleo ya miradi, kuwana hatua kwa hatua kazi inavyo tekelezwa na kupata matokeo chanya hunipa kurithika kwa kipekee. Hii pia hunifundisha ustadi wa kupanga muda, kushirikiana na wengine, na kudumisha ubora katika kila hatua ya kazi. Zaidi ya hayo, napenda jukumu linalo ni itaji kushirikisha wenzangu na kushirikiana nao. Ushirikiano huu ufanya kazi kuwa ya kufuraisha na kutoa matokeo bora. Napenda kuwana wazo langu likiungwa mkono na kuwa sehemu ya mafanikio ya pamoja. Kwa ujumla, jukumu nalopenda zaidi kazini nilile linalojumuisha ubunifu, maamuzi, ushirikiano na kuridhika kwa matokeo. Ni yaina ya kazi inayonipa motisha, changamoto na kufanya furaha ya kweli kwa kufanya vizuri kila siku.

Kwa sasa, siishi mahali nilipozaliwa ingawa bado nina uhusiano mkubwa na eneo hilo. Nilizaliwa katika sehemu niliyokulia nikiwa mdogo, nikazoea mazingira, watu na tamaduni zake. Mahali hapa pana kumbukumbu nyingi muhimu kama marafiki wa utotoni, shule ya kwanza na familia. Hata leo, nnapofikiria nyumbani hisia hizo hunijia haraka. Hata hivyo, kutokana na sababu mbalimbali kama elimu, kazi, au kutafuta fursa bora za maisha ilibidi nihame na kuanza kuishi sehemu nyingine. Kuhama kulikuwa changamoto mwanzoni kwa sababu ya kuzoea mazingira mapya na watu wapya, lakini pia kulinipa nafasi ya kujifunza mambo mengi mapya na kupanua mtazamo wangu wa maisha. Kuishi mbali na mahali nilipozaliwa kunaongeza uhuru na uzoefu wangu. Nimejifunza kujitegemea kuwasiliana na watu wa tamaduni tofauti na kukabiliana changamoto kwa ujasiri.Hata hivyo bado napenda kurejea nyumbani mara kwa mara kwa mapumziko au kuwatembelea wapendwa wangu. Kwa ujumla ingawa siishi nilipozaliwa mahali hapo bado ni sehemu muhimu ya maisha yangu na utambulisho wangu.

Mimi binafsi napenda chai kuliko kahawa ingawa zote zina mvuto wake chai hunipa hisia ya utulivu na faraja hasaa ni napokunya wa asubui au jioni harufi ya chai moto hunifanya nijisikia nipo nyumbani na hunisaidia kuanza au kumaliza siku kwa amani moyoni napenda chai kwa sababu sikali sana na naweza kuinywa hata mara katha kwa siku bila kuhisi usumbufu pia chai hunipa nafasi ya kupumzika na kutafakari. Wakati mwingine napokunywa chai, hupata mda wa kufikiri, kusoma, au kuzungumza na watu wengine. Kuna aina nyingiza chai kama chai ya maziwa, chai ya tangawizi, au chai ya limao, ambazo hufanya kinyaji kisiwe cha kuchosha kamwe. Kwa upande wa kahawa, naielewa na kuieshimu kwa sababu huwapa watu wengi nguvu ya haraka umakini mkubwa. Kahawa hunifaa zaidi ninapohitaji kuamka haraka au kufanya kazi inayohitaji mkazo mkuba wa akili. Hata hivyo, sipendi sana kwa sababu wakati mwingine huwa kali na inaweza kunifanya nihisi wasiwasi. Kwa ujumla, napendelea chai kwa sababu hunipa utulivu, latha nzuri na hisia ya faraja, lakini sita kata kahawa inapohitajika.

Kampuni ya teknolojia ninayoiamini zaidi ni Apple, sababu kuu ni kuwa kampuni hii imejikita katika ubunifu, ubora wa bidhaa na usalama wa watumiaji. Bidhaa zao kama iPhone, iPad na MacBook zinajulikana kwa uimara na utendaji dhabiti, jambo ambalo linapunguza matatizo kwa watumiaji na kunipa uhakika wa kutumia teknolojia bila wasiwasi mkubwa. Pia, Apple inajitahidi kuhakisha usalama wa faragha kwa watumiaji. Mfumo wao wa ulinzi wa data na neno siri ni wa hali ya juu na hii inanifanya niwe na imani kwamba taarifa zao binafsi ziko salama. Hii ni muhimu sana kwa dunia ya leo ambapo wizi wa taarifa mtandaoni ni hatari kubwa. Zaidi ya hayo, Apple inaonekana kujali uzoefu wa mtumiaji. Bidha zao ufanya kazi kwa urahisi na zinamuundo wa kuvutia jambo ambalo ufanya teknolojia kuwa rahisi kuelewa na kutumia. Hii inafanya mtumiaji ahisi kuwa sehemu ya bidha na si tu kile. Kwa ujumla, ninaamini Apple kwa sababu inachanganya ubunifu, usalama na urahisi wa kutumia bidhaa kwa hivyo unipa uhakika na imani ya kutumia teknolojia yao kwa ufanisi.

Niliamuka saa kumi na moja ya asubuhi mda ambao hunipa nafasi ya kuanza siku nikiwa na utulivu na mtazamo chanya Kitu cha kuanza nilichofanya baada ya kuamuka ni kutulia kwa mda kidogo na kupanga mawazo yangu Hii ilinisejia kujiandaki ya kili kabla ya kuanza shuguli yoyote ya siku Baada ya hapo nilienda moja kwa moja kwenye kiamsha kinywa Nilipenda kula kitu kilicho raisi lakini chenye nishati, hivyo nilichagua uji na matunda. Chakula hiki kilinipa nguvu na kunifanya nijisikia mchangamfu kwa muda wote wa asubui. Kunywa pia maji mengi kuna saidia mwili wangu kwamuka kikamilifu. Pada ya kiamsho kinywa, nilianza siku yangu kwa kusoma barua pepe na kupanga kazi za kwanza. Hili lili nisaidia kuelewa majukumu muhimu na kupanga mpango wa siku nzima ili nishugulikia kila jambo kwa ufanisi. Kwa ujumla, asubui hii ili nifanya nijisikia mchangamfu, mtulivu na tayari kukabiliana na kila changamoto. Nilifurai ya jinsi nilivyaweza kuanza siku kwa mpangili wa mzuri na mtazamo chanya.

Ninapojaribu kuwatia moyo wenzangu napendelea kutumia mchanganyiko wa maneno ya kutia moyo mfano wa vitendo na ushirikiano wa karibu kwanza napenda kusikiliza kwa makini wanaposema changamoto zao kusikiliza kunawapa hisia kwamba wapo na kwamba mtu anajali hali yao chambo linalowaongeza morali na kuondoa ofu au wasiwasi Baada ya hapo hpenda kutoa maneno ya kuhamasisha au pongezi pale wanapofanya vizuri au wanapokabiliana na changamoto maneno haya hufanya wenzangu wajisikie kudhaminiwa na kuamini uwezo wao hii huchochea ubunifu na motisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi Pia, napenda kushirikiana nao katika kazi au changamoto, kufanya jambo pamoja kunauonyesha kwamba awako pekee yao na kwamba msaada na ushirikiano ni muhimu. Wakati mwingine hutoa mwongozo au suluhisho la tatizo bila kuwatia hofu, jambo linaloongeza ujasiri wao. Kwa ujumla, kuwatia moyo wenzangu ni mchanganyiko wa kusikiliza, kupongeza, kushirikiana na kutoa msaada wa kweli. Njia hizi hunifanya niwe na usiano mzuri kazini na kuongeza morali na motisha ya timu kwa ujumla.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani hasa kwa sababu unipa utulivu na uhuru wa kupanga muda wangu vizuri. Kufanya kazi nyumbani unisaidia kuzingatia kazi bila usumbufu mwingi unaopatikana mara nyingi ofisini kama kelele au mikutano isiyo ya lazima. Hii uniongezea umakini na ufanisi katika kutekeleza majukumu yangu. Faida nyingine ni kubana muda na gharama za usafiri. Badala ya kutumia muda mwingi barabarani naweza kutumia muda huo kupanga kazi, kupumzika kidogo au kujifunza jambo jipya. Hali hii unisedia pia kudumisha uiano mzuri kati ya kazi na maisha binafsi. Hata hivyo kufanya kazi nyumbani kunahitaji nidhamu binafsi. Ni raisi kuvurugwa na mambo ya nyumbani hivyo napenda kuweka ratiba maalumu na eneo maalumu la kazi. Hii unisaidia kubaki katika hali ya kazi na kumaliza majukumu kwa wakati. Pia ingawa napenda kufanya kazi nyumbani bado nadhamini ushirikiano wa ana kwa ana na wenzangu. Wakati mwingine kuonana ofisini usaidia kubadidishana mawazo kwa haraka na kuimarisha mausiano ya kikazi. Kwa ujumla, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu unipa ufanisi, utulivu na uraisi. Mradi tu kuna mpangiliwa na nidhamu nzuri.

Ndiyo, napenda kupiga kura kwa sababu ni njia muhimu ya kushiriki katika maamuzi ya jamii na kujia hakikishia kuwa sauti yangu inasikika. Kupigia kura ni haki lakini pia ni wajibu wa kila raia anayetamani kuoana maendeleo ya taifa au eneo lake. Ni fursa ya kuchagua viongozi wenye uwezo na vile vile kushiriki katika maamuzi yanayo husu sera na maendeleo ya jamii. Kabla ya kuenda kupigia kura, napenda kujifunza kuhusu wagombea na sera zao. Hii ni muhimu ili kufanya uchaguzi kwa kuelewa, si kwa maneno au hisia tu. Kuchunguza taarifa hizi kuna nisaidia kuona ni nani anayeandana zaidi na madili na matarajio yangu. Pia, napigia kura kwa utulivu na nidhamu kuhakikisha ninatimiza taratibu zote za kisheria. Kwa upande mwingine, napenda kuelimisha wengine kuhusu umuhimu wa kupiga kura ili kila sauti iweze kuhesabiwa na kila mtu ashiriki katika mchakato wa kidemokrasia. Kwa ujumla, kupiga kura ni jambo ambalo hufanya ni jisikie mchangiaji wa mabadiliko chanya. Hii hufanya nione kuwa nina nafasi katika kuunda mustakabali wa jamii na taifa na ni njia ya kuridhisha uwajibikaji wangu kama raia.

Rangi yangu ya kupendezwa ni blue kwa sababu hunipa hisia ya utulivu, amani na mtazamo wa kina. Kila ninapokuwa na blu karibu ni rahisi kupumzika na kufikiri kwa utulivu. Hii rangi pia ufanana na anga na bahari, jambo linalonifanya ni hisi uhuru na uwepo wa kimazingira. Ikitoa hisia ya kuwa mbali na kelele na msongamano wa maisha ya kila siku. Zaidi ya hayo, blu inawakilisha utaratibu na umakini. Jambo ambalo ni muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku na kazini. Napenda kuona blu kwenye vitu mbalimbali kama nguo, vifaa vya ofisi au mapambo ya chumba. Kwa sababu husaidia kuunda mazingira tulivu na yenye mtazamo mzuri wa kufanya kazi au kupumzika. Pia, rangi hii unikumbusha amani ya akili na matumaini. Inanipa motisha ya kuendelea mbele na kushughulikia changamoto kwa mtazamo chanya. Kwa hivyo, si rangi tu ya kupendeza kwa macho bali pia ni rangi inayoongeza hali ya utulivu na furaha ya ndani. Kwa ujumla, blu ni rangi ya kupendeza kwangu kwa sababu hunipa amani, utulivu na msukumo wa kifikiria ambalo ni jambo inanifanya nijisikie vizuri kila siku.

Napenda kuenda madukani asubuhi mapema asa wakati ambapo kuna utulivu na watu wachache Wakati huu unipa nafasi ya kutembea dukani bila haraka kuchagua bidhaa kwa makini na kuepuka msongamano wa watu asubuhi pia unifanya nijisikie mchangamfu na mwenye subira hivyo kufanya maamuzi ya ununuzi kwa busara zaidi faida nyingine ya kuenda madukani asubuhi ni kwamba bidhaa nyingi huwa bado mpya nazimepangwa vizuri ni rahisi kupata kile, ni nachotafuta bila kuuliza mara kwa mara au kusubiri mda mrefu. Pia, wafanya kazi wa maduka huwa na utayari mzuri wa kusaidia kwa sababu hawajachoka sana. Hata hivyo, wakati mwngine huenda maduka ni jioni ikiwa sina chaguo jingine. Jioni unifaa zaidi kwa ununuzi mdogo au wa haraka ingawa mara nyingi huwa na watu wengi zaidi. Kwa sababu hiyo, ujaribu kupanga ratiba yangu hili nimalize manunuzi muhimu mapema. Kwa ujumla, napenda kuenda madukani wakati ambao kuna utulivu, mda wa kutosha na msongo mdogo. Hii unifanya kufurahia ununuzi na kuepuka usumbufu usio wa lazima.

Filamu ninayoipenda zaidi ni the pursuit of happiness. Ninaipenda kwa sababu inaeleza adithi ya mtu, anayepitia changamoto nyingi, lakini haachi kuamini ndoto zake. Inafundisha kuhusu uvumilivu, matumaini, na juhudi bila kuchoka, jambo ambalo linahamasisha kila mtu kuendelea licha ya changamoto za maisha. Aina ya filamu hii ni drama kwani inachunguza hisia za binadamu, changamoto za kifamilia na jitihada za kufanikisha malengo ya maisha. Ingawa si filamu ya comedy au action inavutia kwa sababu ya uhalisia wa maisha na uwezo wa muusika mkuu kushinda matatizo. Nakumbuka mara ya kwanza nilipoiona ilikuwa katika kipindi cha jioni nikiwa na familia na niliguzwa sana na historia yake. Hamu ya kuiona filamu hii ilitoka na shauku ya kuona jinsi muusika mkuu anavyoweza kugeuza maisha yake licha ya changamoto kubwa alizooitia. Bila shaka, ningependa kuiona tena kwani kila mara inaniletea hisia mpya, za motisha na kunikumbusha umuimu wa uvumilivu, bidii na kuamini ndoto zangu. Filamu hii si burudani tu bali pia ni funzo la maisha ambalo linaendelea kuniguza kila wakati.

Ndiyo, natuwa sadaka na michango kwa sababu ninjia muhimu ya kusaidia wengine na kushirikiana katika maendelewa ya jamii. Sadaka au michango ufanya mtu aisi kuridhika kiakili na kijamii kwa sababu inachangia katika kusaidia familia, jirani au taasisi zinazosaidia wenye mahitaji. Mara nyingi, utuwa sadaka kwenye kanisa, misikiti au mashirika ya hisani kulingana na nafasi na imani. Kwa kutuwa michango, situ kwa mba nasaidia wengine bali pia najifunza udhubutu, kujitolea na mshikamano wakijamii. Hii unifanya niisi kuwasemu ya kitu kikubwa zaidi kuliko mimi mwenyewe. Kabla ya kutuwa michango, napenda kupanga kiasi na chotaka kutuwa kulingana na uwezo wangu. Hii ni muhimu ilikuakisha kuwa kutuwa sadaka akuvunji bajeti yangu au kusababisha shida nyingine binafsi. Wakati mwingine, michango hii utumika kusaidia shule, hospitali au watu masikini, jambo li naloongeza the money na manufa ya hatua iyo. Kwa jumla, kutoa sadaka au michango ni jambo li nalo nifanya nijisikia mtu anayawajibika kijamii na hunipa furaa ya kuridhika kwa kujua kuwa mchango wangu unaleta tofauti chanya patika maisha ya wengine.

Majira ninayopenda zaidi ni vuli kwa sababu huwa na hali ya hewa ya mvua nyepesi, si kali sana, na ardhi huwa ya kijani na yenye uhai. Vuli hunifanya nijisikie utulivu na furaha kwa sababu mvua huleta mabadiliko mazuri kwenye mazingira. Ikiwa ni pamoja na maua, miti yenye majani mengi na harufu nzuri ya udongo safi. Kumbukumbu yangu ya kwanza ya kupenda majira haya ni pale nilipokuwa mdogo nikicheza nje baada ya mvua kuanza. Nikifurahia kunywa maji ya mvua kidogo na kucheza kwenye matope. Hii ilinifanya nijisikie uhuru na furaha ya kweli, jambo lililonifanya nipende sana majira haya. Katika vuli napenda kufanya shughuli za nje kama kutembea, kucheza na marafiki na kupanda mimea au kutunza bustani. Hali ya mvua nyepesi hunipa nafasi ya kupumzika huku nikifurahiya mazingira safi na yenye uhai. Kwa jumla, ninahisi furaha, utulivu na mchangamfu wakati wa majira ya vuli. Hali ya hewa wakati huo ni ya baridi kidogo na yenye unyevunyevu. Jambo linalonifanya nijisikie vizuri na kuhamasika kushugulikia kazi au burudani.

Mahali pa kihistoria ningependa kutembea ni misri hasa piramidi za giza na mji wakale wa Luxor. Nafurahia historia na tamaduni za kale na misri inajulikana kwa historia yake tajiri ya kifalme, majengo ya kale na mafumbo ya kifalme kama vile makiwalo na piramidi. Kutembelea mahali hapa kungekuwa fursa ya kuoana kwa macho jinsi watu wa kale walivyokuwa na ustadi mkubwa wa ujenzi na mfumo wa jamii uliokuwa wakipekee Ningependa pia kuoana makaburu ya kifalme, sanamu na mabadiliko ya kale yaliyoifadhiwa kwa karne nyingi Hii ingeniwezesha kuelewa maisha, imani na maendeleo ya jamii ya misri ya kale Pia ningepata fursa ya kujifunza zaidi kuhusu historia ya kifalme, ujenzi wa majengo makubwa na mitindo ya sanaa ya kale. Kutembelea mahali pa kiistoria kama misri kungekuwa changamoto na furaha kwa wakati mmoja. Kwa sababu nikusogea nyuma katika wakati na kuiona historia ikiwa hai. Ningependa pia kuchukua picha na kumbukumbu za kisasa ili kunikumbusha uzoefu huu wa kipekee. Kwa ujumla, mahali pa kistoria ningependa kutembelea ni pale ambapo historia, sanaa na ustadi wa kale vinaunganishwa jambo linalo nipa marifa na msukumo wa kipekee.

Ndiyo, nimewahi kuoana bahari, na uzoefu huo ulikuwa wakushangaza sana. Kumbu kumbu yangu ya kwanza nipale nilipokuwa mtoto na kuenda pamoja na familia kwa likizo. Nilipofika kwenye pwani na kuoana maji makubwa ya kipita mbali, nilihisi uhuru na mshangao mkubwa. Bahari ilikuwa na rangi ya buluu ya kina, yenye mawimbi ya nayopiga pwani kwa nguvu na sauti ya kupendeza. Nilifurahiya sana kutembea kwenye mchanga wapwani, kushika maji ya bahari na kucheza na mawimbi madogo. Hali hii ilinifanya nijisikie karibu na asili na pia kunisaidia kupumzika kutokana na kelele na shughuli za kila siku. Pia nilipenda kupiga picha na kuangalia ndege wa bahari ni wakiruka juu ya maji, chambo lilonipa hisia ya amani na uzuri wa mazingira. Uzoefu uu pia ulinifundisha kudhamini nguvu na urembo wa bahari pamoja na umuhimu wa kuilinda kutokana na uchafu na uharibifu wa mazingira. Nilijifunza kuwa bahari situ eneo la burudani pali pia nirasilimali ya dhamani kubwa na viumbe wote. Kwa ujumla kuoana bahari kuna nipa furaha, utulivu na heshima ya kwasili na daima ninapokumbuka uzoefu uu uniletea tabasamu.

Mara nyingi wikendi, ninapenda kupumzika na kufurahia ya muda wa bure baada ya shuguli za kazi za wiki nzima. Kwanza, napenda kutumia muda na familia na marafiki, tukicheka, kuzungumza, na kufanya shuguli za pamoja kama kuenda pwani, bustani, au hata kutembea katika maeneo tulio karibu. Shuguli hizi hufanya wikendi iwe ya furaha na kupunguza msongo wa mawazo. Pia napenda kutumia muda kupumzika binafsi kama kusoma kitabu, kuangalia filamu au kusikiliza mziki. Shuguli hizi ufanya wikendi iwe ya furaha na kupunguza msongwa mawazo. Wakati mwingine pia napenda kufanya mazoezi mepesi au michezo ili kuimarisha afya na kunipa nguvu mpya za kuanza wiki ijayo. Pia napenda kutumia muda kupumzika binafsi kama kusoma kitabu, kuangalia filamu au kusikiliza mziki. Wakati mungine pia napenda kufanya mazoezi mepesi au michezo ili kuimarisha afya na kunipa nguvu mpia za kuanza wiki ijayo. Kwa wengine, weekendi ni wakatu wa kufanya kazi za nyumbani kama kupanga nyumba, kupika, au kuandacha kulacha wiki nzima. Mimi hujaribu kupanga muda wangu ili shuguli izi zizidi kuaribu muda wa kupumzika.

Ndiyo, nimewahi kushiriki mashindano na uzoefu huo ulikuwa wakusisimua na wakujifunza. Mashindano niliyoshiriki yaliusiana zaidi na maswala ya elimu na ubunifu ambapo nilihitaji kuonyesha ujuzi wangu na kushindana kwanjia ya eshima na ya adilifu. Uzoefu huo ulikuwa mzuri kwa sababu ulinifundisha kujiamini, nitamu na kushirikiana na wengine. Kabla ya mashindano, nilipanga vizuri muda wa mazoezi na maandalizi ilikuakisha kwamba ntakuwa tayari kikamilifu. Shuguli za maandalizi zilijumuisha kujifunza kwa makini, kurudia mazoezi na kutafakari mbinu bora za kushindana. Ili nisedia kuwa na utulivu na kuingia mashindano nikiwa na huwakika. Wakatu wa mashindano, nilijaribu kuzingatia mikakati, kushugulikia shinikizo na kufuata sheria zote kwa wangalifu. Ushiriki huu pia ulikuwa fursa ya kutembelea watu wengine, kubadilisha na mawazo na kujifunza mbinu mpia kutoka kwa washiriki wenzangu. Kwa ujumla, kushiriki mashindano ni zoezi la kujifunza, kujipima na kuboresha ujuzi wangu. Uzoefu uu unanifundisha kuwa nasubira, kujitolea na kuendelea kujaribu bila kukata tamaa, jambo linalo ongeza motisha yangu kila siku.

Kila asubuhi ninapoamka napenda kuanza kwa utulivu na kupanga mawazo yangu. Kwanza, huwa nakaa kwa mda mfupi nikitafakari, nikipanga ni mambo gani muhimu ya siku hiyo, na kujiandaa kiakili kukabiliana na changamoto zinazokuja. Hii hunisaidia kuanza siku nikiwa na mtazamo chanya na kwa amani ya akili. Baada ya hapo, ufuata usafi wa mwili, kama kunawa uso, kupiga mswaki, na kujianda kwa ajili ya siku. Utaratibu huu unanifanya nijisikie safi na tayari kushugulikia shuguli yoyote ya asubuhi. Kisha napenda kula kiamshakinywa cha nguvu. Mara nyingi huwa ni kitu rahisi lakini chenye nishati kama uji, matunda au maziwa. Chakula hiki husaidia mwili wangu kuamka kikamilifu na kunipa nguvu za kufanya kazi au masomo ya siku hiyo. Baada ya kiamshakinywa, napanga kazi au shuguli za siku kama kusoma barua pepe, kupanga ratiba au kuanza kazi za kazini. Kwa ujumla, kila asubuhi hunifanya nijisikie mchangamfu, mtulivu na tayari kukabiliana na siku kwa ufanisi na nidhamu.

Ninapopanga kazi zangu napendelea kutumia mpangilio wa hatua kwa hatua ili kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa wakati na kwa ufanisi. Kwanza, hupanga kazi kwa kipaumbele, nikitambua ni zipi ambazo ni muhimu zaidi au zenye muda mfupi wa kukamilika. Hii husaidia kuhakikisha kwamba majukumu ya lazima hayapiti bila kushugulikiwa. Baada ya hapo, napanga ratiba ya siku au wiki nikigawa muda kwa kila kazi. Hii inasaidia kuepuka mkanganyiko na msongamano wa kazi na pia kunipa mtiririko mzuri ya kufanya kazi bila kuchoka. Mara nyingi hutumia orodha ya kazi au kalenda ili kufuatilia maendeleo na kuhakikisha sifanyi kazi moja mara mbili bila sababu. Pia napenda kujumuisha mapumziko madogo kati ya kazi nzito ili kuepuka uchovu na kudumisha umakini. Wakati mwingine, napanga kazi kwa kushirikiana na wenzangu ili kuhakikisha kila mtu anajua jukumu lake na kazi zinakwenda sambamba. Kwa ujumla, kupanga kazi kunanisaidia kuwa na ufanisi nidhamu na utulivu. Hii hufanya nitimize majukumu yangu kwa wakati, nipate muda wa kujifurahisha na kudumisha uwiano kati ya kazi na maisha binafsi.

Wakati ni napohisi wasiwasi, napenda kutumia njia mbalimbali za kupunguza msongo wa mawazo na kurudisha utulivu wa akili. Kwanza, ufanya mapumziko ya kina kwa kupumua taratibu nikijaribu kuondoa mawazo ya nayochanganya akili. Kupumua kwa kina kuna nisaidia kutuliza mwili na akili haraka. Baada ya hapo, napenda kutafakari kwa utulivu juu ya sababu za wasiwasi wangu. Hii husaidia kutambua tatizo halisi na kuona ni hatua gani za busara za kuchukua ili kukabiliana nalo. Mara nyingine, huandika mawazo yangu au matatizo kwenye karatasi na hii unisaidia kuyapanga na kuyapunguza kikomo cha wasiwasi. Pia napenda kufanya shuguli zinazoongeza utulivu kama kusikiliza muziki mtulivu, kutembea kidogo au kuzungumza na rafiki au mtu wa familia. Ushirikiano huu unifanya nijisikia kushirikiana na si peke yangu. Jambo linaloongeza faraja na amani. Kwa ujumla, ninaposhughulikia wasiwasi uchanganya kupumua kwa kina, kutafakari, kupanga suluhisho na kufanya shughuli za kupumzika. Njia hizi unisidia kurejesha utulivu, kuondoa hofu isiyo ya lazima na kurudisha mtazamo chanya.

Chambo la dini lililomuhimu kwangu ni maadili ya kuishi maisha yenye haki, huruma na uwajibikaji. Dini hunipa mungozo ya kutambua lililojema na baya na hunikumbusha kuwa matendo yangu yana athari kwa wengine. Kupitia mafundisho ya dini najifunza humuhimu wa kumpenda jirani, kusamehe na kusaidia walio katika huhitaji bila kutarajia malipo. Haya ni maadili yanayojenga amani ndani ya mtu na mshikamano katika jamii. Pia, imani na sala ni muhimu sana kwangu. Wakati wa changamoto, sala hunipa faraja. Matumaini, na nguvu ya kuendelea. Hunisadia kutulia, kufikiri kwa busara na kufanya maamuzi yenye hekima. Dini hunifundisha subira na shukrani kuthamini mema niliyonayo hata katika nyakati ngumu. Zaidi ya hayo, nidhamu na uadilifu vinavyotokana na msingi ya dini. Haya hunisaidia kuwa mwaminifu kazini kuheshimu wengine na kuajibika kwa kauli na vitendo vyangu kwa ujumla. Dini si ibada tu, bali ni mwanga, unaoongoza maisha ya kila siku, unaojenga tabia jema na unaochochea kuishi kwa amani na matumaini.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubawa kwa sababu ni burudani inayochanganya fikra, mkakati na mawasiliano ya kijami. Michezo hii unipa nafasi ya kufikiria kwa kina, kupanga hatua zangu na kutabiri mienendo ya wenzangu. Mfano, michezo kama chess au drafts unifundisha uvumilivu kufanya maamuzi kwa umakini. Huku michezo ya kikundi kama ludo au scrabble ikiongeza mshikamano na furaha. Kitu na chokipenda zaidi ni kwamba michez ya ubao huleta watu pamoja. Ni raisi kukaa mezani, kuzungumza, kucheka na kushindana kwa heshima bila kuitaji teknolojia nyingi. Hii husaidia kupnguza msongo wa mawazo na kuimarisha urafiki na uhusiano wakifamilia. Pia, michezo ya ubao ni njia nzuri ya kujifunza kwa vile uongeza msamiati, uhamasisha ubunifu na ujenga ujuzi wa kutatua matatizo. Zaidi ya hayo, napenda jinsi micheza ya ubao inavyofaa kwa rika zote. Watoto vijana na watu wazima wanaweza kushiriki pamoja, kujifunza kuheshimu sheria, kushindana kwanyenyekevu na kukubali kushindwa. Kiujumla, micheza ya ubao ni burudani ya nye thamani na manufaa mingi.

Kusubiri kwa wenye mustari hunisadia nijisikie kwa hisi ya mchanga nyiko. Kulingana na mazigira na muda wa kusubiri. Wakatu mwngine, hu hitaji uvumilivu hasa kama mustari ni mrefu au huduma ni ya pole pole. Katika hali hiyo na weza kuhisi kuchoka au kukosa subira kidogo, hasa nikiwa na majukumu mengi ya kufanya. Hata hivyo, nimejifunza kuwa kusubiri ni sehemu ya maisha na kunahitaji mtazamo chanya. Kwa upande mwingine, kusubiri kwenye mustari hunipa na fasi ya kutulia na kutafakari, naweza kupanga mawazo yangu, kukumbuka mamba ya kufanya badae, au hata kuchunguza mazingira yanayonizunguka. Ikiwa nikona watu wengine, kusubiri kuna nipa fursa ya kushudia tabia za watu wengine wakiwa watulivu, wengine wakionyesha haraka au msongu wa mawazo. Hili unisaidia kujifunza subira na kuelewa hisia za wengine. Pia, kusubiri kuna nikumbusha umuhimu wa heshima na usawa. Kila mtu anastahili kuhudumiwa kwa zamu yake. Napo kubali kusubiri kwa utulivu, hujenga nidhamu binafsi na kuepuka migogoro isiyo ya lazima. Kwa jumla, ingawa kusubiri kwenye mstari sijambo la kufuraisha kila wakati, nimeliona kama somo la subira, nidhamu, na kukubali mambo nisioweza kuyabadilisha mara moja.

Uzoefu wa kushangaza niliowahi kupata ni wakati niliposaidia mtu nisiye mfahamu kabisa na baade nikagundua tukio hilo lilikuwa na maana kubwa kuliko nilivyo dhani. Siku moja, nilikutana na mtu aliyekuwa amechanganikiwa na alihitaji msaada wa haraka wa maelekezo na faraja. Nilisimama, nikamsikiliza kwa makini na nikamwelekeza kwa utulivu. Ingawa ilionekana kama jambo ndogo nilihisi amani ya ajabu moyoni kilichonishangaza zaidi ni kwamba baadae nilipokumbuka tukio hilo nilitambua jinsi huruma ndogo inaweza kubadilisha siku ya mtu nilijifunza kuwa wakati mwingine hauhitaji kuwa na mali au nguvu kubwa ili kuleta tofauti bali moyo wa kujali na mda kidogo unatosha Uzoefu uo ulinifanya nitafakari kuhusu nguvu ya matendo mema na athari zake zisizoonekana mara moja. Tangu siku hiyo nimekuwa nikijitahidi kuwa makini zaidi kwa watu wanaonizunguka na mahitaji yao. Uzoefu huo ulinipa somo la unyenyekevu, huruma na umuhimu wa kuhishi na kuzingatia utu kwa wengine. Kwa kweli, ulikuwa uzoefu wa kushangaza uliobadilisha mtazama wangu wa maisha.

Tabia ninayoipenda sana kwa wengine ni uaminifu na huruma. Mtu anapokuwa mkweli katika maneno na matendo yake, hunifanya nijisikie salama na kuthaminiwa. Uaminifu hujenga msingi imara wa mauhusiano iwe ni ya kifamilia, kirafiki au kikazi. Napenda watu wanaosema ukweli kwa heshima, hata kamasi rahisi kwa sababu hunisaidia kuelewa na kuamini nia zao. Pia, huruma ni tabia ninayoidhamini sana. Mtu mwenye huruma huweza kusikiliza bila kuhukumu, kuelewa hisia za wengine na kutoa msaada pale inapoitajika. Tabia hii huleta joto la moyo na mshikamano katika jamii. Ni rahisi kushirikiana na mtu anayejali ustawi wa wengine na anayijitahidi kuleta tofauti chanya hata kwa matendo madogo. Zaidi ya hayo, napenda unyenyekevu na heshima, watu wanaokubali kuwa hawajui kila kitu na wako tayari kujifunza huonyesha ukomavu wa kiakili. Heshima kwa maoni na tofauti za wengine huleta amani na maelewano. Kwa ujumla, tabia hizi hunifanya ni waheshimu watu, nijifunze kutoka kwao na nijenge mahusiano yenye afya na ya kudumu.

Ndiyo, napenda kukimbia kwa sababu ni shuguli inayochanganya afya ya mwili na utulivu wa akili. Kukimbia hunisaidia kujisikia mwenye nguvu, kuboresha pumzi na kuimarisha moyo. Kila ninapokimbia, nahisi kama ninaachilia uchovu na mawazo mazito, cha ambalo linalo nisaidia kuanza au kumaliza siku nikiwa na mtazamo chanya. Kukimbia pia hunipa nafasi ya kutafakari. Wakati miguu inapogonga ardhi kwa mdundo, akili utulia na mawazo hupangika. Ni muda mzuri wa kufikiria malengo yangu, kutathmini maendeleo au ata kusikiliza mziki unaonitia hamasa. Kukimbia nje hasa asubuhi au jioni, kuna nifanya nidhamini mazingira kwa hewa safi, mandhari na utulivu wa asili. Zaidi ya hayo, napenda kukimbia kwa sababu hunifundisha nidhamu na uvumilivu. Sio kila siku ni rahisi, lakini kuendelea hata wakati na uchovu hunijenga kiakili. Pia, ni shuguli inayoweza kufanya peke yako au na wengine hivyo unaongeza motisha na mshikamano. Kwa ujumla, ni sehemu muhimu ya mtindo wangu wa maisha yenye afya na uwiano.

Mazingira ya kazi ninayopendelea ni yale yaliyo na heshima, ushirikiano na uwazi wa mawasiliano. Ninapenda kufanya kazi mahali ambapo kila mtu anaheshimiwa bila kujali nafasi yake na ambapo maoni ya wafanya kazi yanasikilizwa mawasiliano ya uwazi husaidia kupunguza migogoro, kuongeza kuelewana, na kugawa majukumu, na kujenga imani miongoni mwa timu. Pia napendelea mazingira nayamasisha ubunifu na kujifunza. Mahali ambapo watu wanaruhusiwa kujaribu mawazo. Mapya bila hofu ya kukosolewa kupita kiasi hii hunifanya nijisikie huru kutoa mchango wangu kikamilifu. Mafunzo endelevu na mrejesho wa kujenga hunisaidia kuboresha ujuzi na kukua kitaaluma. Zaidi ya hayo mazingira yenye usawa kati ya kazi na maisha binafsi ni muhimu sana kwangu. Ratiba inayobadilika na kuelewa mahitaji ya mtu binafsi huongeza tija na kuridhika kazini vile vile napenda mazingira safi salama na yenye mpangilio mzuri kwa sababu huongeza umakini na afya ya mwili Kwa ujumla mazingira ya kazi yenye msaada, motisha na malengo ya pamoja hunifanya nifanye kazi kwa bidii na kwa furaha.

Mazoezi yangu ya kila siku ni sehemu muhimu ya maisha yangu kwa sababu hunisaidia kudumisha afya mwili na utulivu wa akili. Aina ya mazoezi ninayofanya mara nyingi ni kukimbia na mazoezi mepesi ya gym. Kukimbia hunisaidia kuboresha stamina na afya moyo huku mazoezi ya gym kama push-up squats na mazoezi ya tumbo hunijenga nguvu za misuli. Wakati mwingine, pia napenda kushiriki michezo ya kijamii kama mpira wa miguu au netiboli kwa ajili ya burudani na mshikamano. Kwa kawaida, nafanya mazoezi mara nne hadi tano kwa wiki kulingana na ratiba yangu. Napenda zaidi kufanya mazoezi asubuhi mapema kwa sababu hunipa nguvu na hamasa ya kuanza siku vizuri. Asubuhi pia huwa na utulivu na hewa safi, jambo linalofanya mazoezi yawe ya kufurahisha zaidi. Baada ya mazoezi, huhisi furaha, nguvu na kuridhika. Mwili wangu huwa mwepesi akili yangu hutulia na hata msongo wa mawazo hupungua. Kwa ujumla, mazoezi hunifanya nijisikie mwenye afya, mwenye nidhamu na mwenye mtazamo chanya katika maisha ya kila siku.

Ndiyo, nagawanya taka zangu kwa sababu ninaamini nihatua muhimu katika kulinda mazingira na kuboresha afya ya jamii. Kila siku ninapojaribu kutupa taka huzitenganisha kulingana na aina yake. Taka zinazo oza kama mabaki ya chakula, maganda ya matunda na majani huwekwa kando ili zitumike kutengeneza mboji. Mboji hii inaweza kutumika kuboresha rutuba ya udongo na kupunguza matumizi ya mbolea za kemikali. Kwa upande mwingine, taka zisozo oza kama plastiki, chuma na karatasi uzitenganisha ili ziweze kurejelewa. Kufanya hivi hupunguza kiasi chataka ni nachoishia dampo na pia husaidia kwa kuwa raslimali asilia. Vifaa hatarishi kama betri au glasi huifadhiwa kwa uangalifu na kuvitupa katika sehemu maalmu ili kuepuka madhara kwa watu na mazingira. Ingawa kugawanya taka kuna hitaji nidhamu na muda ki dogo. Ninaona faida zake ni kubwa. hUnifanya nijisikie kuajibika na kuchangia katika kulinda dunia kwa vizazi vijavyo. Kwa ujumla, kugawanya taka nitabia ndogo yenye mchango mkuwba kwa mazingira safi na endelevu.

Aina ya keki ninayoyipenda zaidi ni keki ya chokoleti kwa sababu ina ladha tamu yenye kina na harufu inayo vutia. Keki ya chokoleti hunifuraisha asa ikiwa ni laini yenye unyevunyevu wa kutosha na imepangwa kwa krimu laini au ganache ya chokoleti. Kila kipande hunipa hisia ya faraja na furaha asa ninapokula wakatu wa mapumziko au kusherehekea tukio maalumu. Pia napenda keki ya vanila yenye matunda kama strawberry au ndizi. Mchanganyiko wa ladha nyepesi ya vanila na utamu asili wa matunda hufanya keki iwe nyororo na isio chosha. Aina iya keki ni nzuri sana kwa sherehe za mchana au wakati wakunya chai na familia au marafiki. Wakati mwingine napenda kujaribu keki za karoti au lemoni. Kwa sababu zina ladha tofauti na ya kuburudisha. Keki ya karoti yenye viungo laini na krimu ya jibini huwa na mvuto wa kipekee huku. Keki ya lemoni huleta latha ya uchachu mtamu unaoburudisha. Kwa ujumla napenda keki zenye ladha iliyo sawa zika harufu mzuri na muonekano unaovutia.

Kufanya marafiki wapya ni mchakato unaohitaji uvumilivu, ujasiri na uelewa wa wengine kwa kawaida napendelea kuanza kwa kuzungumza kwa heshima na upole ni kijitambulisha kwa mtu niliekutana naye. Mazungumzo ya awali mara nyingi huanza kwa maswali rahisi kuhusu mambo ya kawaida kama masomo, kazi au burudani ambayo yanasaidia kuvunja ukimya na kuanzisha mawasiliano. Pia, napenda kuonyesha huruma na kusikiliza kwa makini. Wakati mtu anaposema mawazo yake au hadithi zake, mimi hushirikiana kwa maswali ya kufafanua na kuelewa hisia zake. Hii husaidia kuunda uhusiano wa kuaminiana na kudumisha mazungumzo yenye maana. Kwa masika kushirikiana katika shughuli za pamoja kama michezo, shughuli za kijamii, au kazi za shule pia ni njia nzuri ya kutengeneza marafiki wapya kwani shughuli hizi hufanya watu kushirikiana na kujenga mshikamano. Zaidi ya hayo napendelea kuwa mkweli na mwaminifu katika mawasiliano yangu. Tabia ya uaminifu hujenga msingi imara wa urafiki na wenzangu wanaweza kuniamini na kunitegemea. Kwa ujumla, kufanya marafiki wapya ni mchakato wa kujenga uhusiano kwa heshima. Mawasiliano mazuri na huruma, jambo linalosaidia kuunda marafiki wa kudumu.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia ya mpya kwa sababu hunipafursa ya kujifunza, kuboresha ufanisi na kupanua maarifa. Teknolojia mpya mara nyingi huleta suluhisho rahisi kwa changamoto za kila siku. Iwe ni katika kazi, masomo au mawasiliano. Napojaribu programu au kifaa kipya huhisi hamasa ya kugundua uwezo wake na jinsi kinavyoweza kurahisisha maisha. Pia, kujaribu teknolojia mpya hunifanya niwe mwepesi wa kuendana na mabadiliko. Dunia ya leo hubadilika haraka na teknolojia inaendelea kukua kwa kasi. Kwa kujifunza mapema, ninaepuka kubaki nyuma na ninaweza kutumia fursa mpya zinazo jitokeza. Hii hunisaidia kuboresha ujuzi wangu waki digitali na kuongeza kujiamini nina potumia vifaa au mfumo mpia. Hata hivyo, napendelea kutumia teknolojia kwa busara na uwiano. Sikils teknolojia mpya ni lazima itumike mara moja. Uchage ile yenye manufaa ya kweli. Kwa ujumla, napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu hunifanya nijisikie mwenye ubunifu, mwenye taarifa na tayari kukabiliana na changamoto za siku zijazo.

Napenda kufanya mambo mbali mbali na marafiki zangu kwa sababu ushirikiano na furaha ya pamoja uimarisha urafiki wetu. Mojawapo ya mambo ninayofurahia zaidi ni kukaa na kuzungumza, kushirikiana hadithi za maisha, kucheka na kushirikiana kuhusu changamoto au mafanikio. Mazungumzo haya hunifanya nijisikie karibu nao na hujenga uaminifu. Pia napenda kushiriki shughuli za burudani kama kucheza michezo ya ubao, kuangalia filamu au kusikiliza muziki pamoja. Shughuli hizi hutusaidia kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo. Wakati mwingine, tunapenda kuenda matembezi au kufanya mazoezi mepesi kama kukimbia au kutembea jambo linalochanganya, afya na mazungumzo mazuri. Zaidi ya hayo, napenda kushiriki shughuli za kijamii au kujitolea na marafiki zangu, kama kusaidia jamii au kushiriki hafla za kijamii. Hii hutupa lengo la pamoja na kuimarisha mshikamano kwa ujumla, napenda kutumia muda na marafiki kwa njia zinazojenga urafiki, furaha na kumbukumbu nzuri, zitakazodumu kwa muda mrefu.

Nchi niliyozaliwa na kukulia nisehemu ndogo ya maeneo ya kijani, yenye mandhari ya asili na watu wema ambayo inafanya kuwa maalumu kwangu. Nilizaliwa katika mtaa mdogo uliojaa amani na ushirikiano kati ya majirani. Wakati wa utotoni, nilikumbuka kucheza na marafiki kwenye barabara zenye miti, kushiriki michezo ya jadi na kusheherekhea sherekhe za mtaa pamoja na familia. Hizi kumbukumbu zimenibeba, furaha, ya muda usio na shaka, na hisia ya usalama wa familia. Mji wangu una vivutio vingi ambavyo hufanya nikumbuke kila mara. Kuna soko la mtaa lenye rangi nyingi na harufu ya vyakula vya mitaa, bustani ndogo ya umma ambako watoto hushirikiana kucheza na maeneo ya maji yenye wanyama wa asili wanaovutia. Hii inafanya mji wangu kuwa mahali pa kipekee, si tu kwa mandhari bali pia kwa utamaduni na mshikamano wa jamii. Ningependa kurudi pale hasa wakati wa sherekhe au likizo za kifamilia kwani huzingatia kumbukumbu nzuri na kunirudishia hisia za utotoni. Kwa kweli, mji wangu ni maalumu kwa sababu unachanganya uzuri wa asili, tamaduni wakipekee, na hisia za upendo na ushirikiano, jambo ambalo linafanya nijisikie nyumbani kila ninapokuwa mbali.

Kushughulikia wateja kuna hitaji uvumilivu, heshima na mawasiliano ya wazi na nalizingatia hili kila siku. Kwanza, ninajitahidi kusikiliza kwa makini mahitaji, malalamiko au maswali ya mteja bila kuingilia kati. Hii inasaidia kuelewa tatizo kwa kina na kuepuka makosa au kutoelewana. Pia, husaidia mteja kujisikia kuthaminiwa na kusikilizwa. Pili, ninajitahidi kutoa majibu kwa utulivu na kwa heshima. Hata wakati mteja anaonekana kuchanganyikiwa au kukasirika, ninabaki mtulivu na nikitumia maneno ya heshima, nikihakikisha kuwa mteja anaelewa suluisho linalopatikana. Hii husaidia kuunda mazingira mazuri na ya kuaminiana jambo muhimu katika uhusiano wa muda mrefu na wateja. Zaidi ya hayo, ninahakikisha kuwa na muendelezo wa msaada. Baada ya kutuoa suluhisho, napima ikiwa mteja amepata kuridhika na kama kuna haja ya msaada zaidi. Kwa kufanya hivi, ninaunda urafiki na uaminifu na mteja anaisi kuthaminiwa kwa ujumla, kushughulikia wateja kwa uangalifu, uvumilivu na heshima uangeza ufanisi, kuridhika na urafiki wa kudumu.

Ndiyo, napenda maua kwa sababu yanaleta uzuri, utulivu na hisi a chanya. Maua hunivutia kwa rangi zao tofauti, maumbo ya kuvutia na harufu nzuri inayeweza kubadilisha hali ya moyo. Ninapoyaona mauwa huisi amani na furaha kana kwamba yananikumbusha uzuri wa asili na umuhimu wa kuthamini vitu vidogo maishani. Pia napenda maua kwa sababu yana maana ya kihisia na kitamaduni. Mara nyingi hutumika kuonyesha upendo shukrani au pole na hivyo huwa na ujumbe mzito bila kuhitaji maneno mengi. Kupanda au kutunza maua unifundisha subira na uwajibikaji kwani yanahitaji uwangalizi wa mara kwa mara ili yakuwe vizuri. Zaidi ya hayo, maua uchangia mazingira safi na afya. Usaidia kuboresha hewa, kupunguza msongo wa mawazo na kuifanya sehemu ionekane hai na yenye mvuto. Bustani yenye maua huleta tabasamu kwa watu wengi na kuimarisha hali ya kijamii. Kwa ujumla, napenda maua si kwa uzuri wake tu, bali pia kwa mchango wake katika afya kiakili, mazingira, na hisia za upendo na matumaini.

Chakula ninachopenda kula jioni ni kile kilevi na chenye virutubisho vinavyonipa nguvu bila kunifanya nijisikie mzito kabla ya kulala. Mara nyingi napendelea milo yenye mchanganyiko wa proteini, mboga na wanga mdogo. Kwa mfano, samaki aliyeokwa au kukaangwa kidogo pamoja na mboga mbichi au za kukaangwa na wali au ugali. Ni mlo unaonipa uridhishaji wa kutosha na pia unaofaa kwa afya hii hunisaidia kupata nguvu lakini si nzito sana kabla ya usingizi pia napenda mara nyingine kula supu ama mchuzi wa mboga yenye ladha laini na moto kidogo. Chakula hiki ni kizuri jioni kwa sababu hutoa joto na mara nyingi huleta hisia za utulivu na furaha hasa ikiwa kinashirikishwa na familia au marafiki. Supu pia hunipa mwili unyevu na virutubisho vya haraka vinavyohitajika. Zaidi ya hayo napendelea kujumuisha matunda. Kama sehemu ya chakula cha jioni. Hii huongeza vitamini, unyevu na ladha tofauti inayosaidia kufurahia mlo kwa utulivu. Kwa ujumla, Chakula cha jioni ninachopenda ni kile kilicho na usawa wa lishe, kinachonipa furaha na kufanya usiku wangu uwe mtulivu na wenye afya.

Napendelea kuwasiliana na watu kwa uwazi, heshima na kwa busara. Mazungumzo yanayofanywa kwa uwazi hunifanya niweze kueleza mawazo yangu kwa usahihi na kuelewa yale yanayosemwa na wengine. Hii husaidia kuepuka kutoelewana na kujenga uhusiano mzuri wa kuaminiana. Napenda pia kutumia maneno ya heshima hata wakati kuna tofautu za maoni kwa sababu heshima huunda mazingira ya mawasiliano yenye amani na furaha. Pia napendelea kuwasiliana kwa kusikiliza kwa makini. Si kwa kusikiliza tu ili kujibu bali kusikiliza kwa dhati ili kuelewa hisia matatizo au mawazo ya mtu mwingine. Kusikiliza kwa makini husaidia kutoa ushauri sahihi, kujenga imani na kuonyesha kwamba mtu anathaminiwa. Mazungumzo ya kidigitali pia ni muhimu kwangu, lakini napendelea kuhakikisha kuwa hisia na maneno vinapokelewa vizuri bila kuchanganya maana. Zaidi ya hayo, napendelea mawasiliano ya hana kwa ana wakati uwezekanapo upo. Hasa kwa mambo muhimu, hii husaidia kuona ishara za uso, sauti na lugha ya mwili ambayo huimarisha kuelewa. Kwa ujumla, napendelea kuwasiliana kwa heshima, uwazi na kusikiliza kwa makini kwani njia hii huunda uhusiano thabiti na wenye kuridhisha.

Ndiyo, ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia, ingawa itakuwa changamoto kidogo. Teknolojia imekuwa sehemu muhimu ya maisha ya kila siku kwa mawasiliano, kazi na burudani. Hata hivyo, kuishi siku moja bila teknolojia kunaweza kuwa nafasi nzuri ya kupumzika na kujirekebisha kiakili. Bila simu, kompyuta au interneti ningepata mda wa kuzingatia mambo ya msingi zaidi kama mawazo yangu na mazingira yanayonizunguka. Siku bila teknolojia ingeniruhusu kuhimarisha mahusiano ya ana kwa hana. Ningeweza kuzungumza na familia au marafiki bila kukatizwa, kusoma kitabu cha karatasi au kufanya matembezi nje nikifurahia asili pia ningepata mudawa kufanya shughuli za mikono kama kupika, kusafisha au kuandika kwa mkono ambazo mara nyingi hupunguza msongo wa mawazo. Zaidi ya hayo, siku bila teknolojia ingenifundisha udhamini na nidhamu. Ningeweza kutambua ni teknolojia ipi ni muhimu kweli na ipi ninaitegemea kupita kiasi. Ingawa si rahisi kabisaa, ninaamini kuwa kuishi siku moja bila teknolojia kunaweza kuleta utulivu, uwiano wa maisha na mtazamo mpya wa kutumia teknolojia kwa busara siku zinazofuata.

Mara nyingi ninaenda mahali paibada kulingana na ratiba na majukumu yangu Lakini pia kulingana na hafla za kidini kwa kawaida hujitahidi kuudhuria siku kuu zaibada kama jumapili au siku kuu za kidini Kwa nini wakati wa kushirikiana na jamii na kupata msaada wakiroho Hii unisadia kujenga imani na kuhisi mshikamano wa kijamii na wale wanashiriki imani yangu Zidi ya hayo, uenda mara nyingine katika siku zakati ya wiki pale ninapohtaji faraja, kutafakari au kusali kwa utulivu. Hii inasaidia kudumisha mtazamo chanya wakiroho na kunipa nguvu ya kukabiliana na changamoto za kila siku. Udhurio la mara kwa mara pia lina himiza maadili ya kidini kusaidia katika kujenga nidhamu na huruma na kunikumbusha umuhimu wa kushirikia nana wengine. Pia, pale ambapo kuna sherehe au fafla maalumu. Huwa nafurahia kuhudhuriwa pamoja na familia na marafiki. Hii uogeza hisia ya mshikamana na kumbukumbu nzuri. Kwa jumla, kuenda mahali paibada mara kwa mara, kuna nipa nguvu ya kiroho, amani ya ndani na mshikamano na jamii, jambo linalofanya maisha yangu kwa enyefuraha na mwelekeo wa maadili.

Napendelea chakula chenye radha tamu kidogo na yenye usawa wa viungo. Radha hii hunifanya nijisikie furaha na kuridhika bila kuwa mzito sana baada ya kula. Kwa mfano chakula chenye radha ya kitamu cha asili kidogo cha chumvi na viungo vya haraka kama tangawizi vitunguu au pilipili. Huchanganya latha na harufu nzuri inayoongeza hamu ya kula. Hii husaidia pia kuwa na mulo wenye afya na furaha ya latha. Pia napendelea latha zinazojumuisha chachu kidogo au uchachu mtamu. Mulo kama viazi vilivyokaangwa na viungo samaki au kuku wa kukaanga kidogo pamoja na mchuzi wa mboga au supu hunipa latha kamili inayoweza kutoshea hamu ya kula. Latha hizi hutoa mchanganyiko wa harufu, latha na rangi ambazo hunifanya nijisikie furaha kila wakati napokula zaidi ya hayo, napenda latha ya wasili ya matunda na mboga ikiwa imechanganywa kwa ustadi, hii hutoa usawa wa latha tamu, chachu kidogo na uchachu wa kiasili. Kwa ujumla, napendelea chakula chenye latha ilio na uwiano wa viungo, latha tamu na yakuvutia. Kwani hunifanya nijisikie kuridhika, furaha na afya nzuri wakati wote.

Napendelea mfumo wa simu ambao ni rahisi kutumia unaoaminika na waendana na mahitaji yangu ya kila siku kwa kawaida. Napendelea mifumo inayojumuisha Android au IOS kwa sababu yote hutoa urahisi wa ufikiaji wa programu, utendaji mzuri na usalama wa data. Mfumo mzuri wa simu unirahisishia kufanya mawasiliano kazi na burudani bila changamoto kubwa pia na pendelea mfumo ambao unirahisisha kubadilishaji wa taarifa na vifaa vingine. Kwa mfano, mfumo unaoungalisha simu na kompyuta, wingu au vifaa vingine zaki digitali, hunifanya niwe na urahisi wa kuifadhi faili, kufuatilia kazi na kushirikisha mauthui. Hii ni muhimu sana katika maisha ya kila siku hasa kwa kazi, masomo na shughuli zaki binafsi. Zaidi ya hayo, napendelea mfumo unaosasisha mara kwa mara ili kuha kikisha unalingana na teknolojia mpya, unaongeza usalama na unarahisisha matumizi ya programu mpya. Mfumo mzuri wa simu pia unapaswa kuwa na koeli sura chakirafiki. Rahisi wa kuthibiti programu na mipangilio na mda mrefu wa betri kwa jumla, na pendelea mfumo wa simu na ujumuisha urahisi usalama na ufanisi jambo linalofanya niwe na simu yenye manufaa na furaha kutumia kila siku.

Napendelea kuandika kwa kompyuta ingawa pia ninaithamini sana kuandika kwa mkono. Kuandika kwa kompyuta hunipa kasi na uraisi hasa ninapohitaji kuanda maandishi marefu au kufanya marekebisho haraka. Ni rahisi kubadilisha maneno, kuongeza au kupunguza sentensi na kuifadhi kazi bila wasiwasi wa kupoteza tarifa. Pia kuandika kwa kompyuta hunisaidia kupanga mawazo vizuri na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Hata hivyo kuandika kwa mkono kuna mvuto wa kipekee wa kihisia. Ninapochukua kalamu na karatasi nahisi ukaribu zaidi na mawazo yangu. Kuandika kwa mkono hunisaidia kutulia kutafakari kwa kina na kukumbuka mambo muhimu kwa urahisi. Wakati mwingine, kutumika kuandika kumbukumbu binafsi mawazo ya haraka au kupanga malengo. Hasa, ninapotaka kuepuka usumbufu wa kiteknolojia. Kwa ujumla, napenda kuchanganya njia zote mbili kulingana na hali. Kwa kazi rasmi na maandishi marefu, napendelea kompyuta kwa sababu ya ufanisi wake. Lakini kwa mawazo binafsi na kutafakari, kuandika kwa mkono hunipa amani na msukumo. Njia zote zinafaida zake na kuzitumia kwa uwiano hunisaidia kujieleza vizuri zaidi.

Napendelea kufanya kazi kwa mchanganyiko wa pekee yangu na wa wengine. Kulingana na aina ya kazi. Nikifanya kazi pekee yangu, huwa na nafasi ya kuzingatia kwa kina, kupanga mawazo yangu vizuri na kukamilisha majukumu bila usumbufu mwingi. Hii hunusaidia sana katika kazi zinazoitaji umakini mkubwa, ubunifu wa binafsi au maamuzi ya haraka kufanya kazi pekee yangu hunipa uhuru wa kuthibiti muda na mtiririko wa kazi yangu. Hata hivyo napenda pia kufanya kazi na wengine kwa sababu ushirikiano huleta mawazo tofauti na mitazama mipya. Kazi ya pamoja huongeza ubunifu, hurahisisha kutatua matatizo na hujenga mshikamano wa timu, kupitia majadiliano naweza kujifunza kutoka kwa uzoefu wa wingine na kuboresha ubora wa kazi. Pia, kufanya kazi na wengine huongeza motisha na husaidia kugawana majukumu kwa ufanisi. Kwa ujumla, naamini uwiyano kati ya kufanya kazi pekee yangu na kwa pamoja ndio njia bora zaidi. Kila mbinu ina faida zake na kuzitumia kwa wakati sahihi hunisaidia kuwa na tija zaidi kujifunza na kufurahia kazi ninayofanya.

Napendelea mikutano ya aina inayojumuisha mawasiliano ya uwazi, mpangilio mzuri na lengo la kufanikisha jambo fulani. Mikutano kama hii hunisaidia kuelewa majukumu, kushirikiana katika kutatua matatizo na kubadilishana mawazo kwa uwazi. Napenda mikutano midogo au ya kipindi kidogo kwa sababu inarahisisha kushurikiana na kila mshiriki kupata nafasi ya kuzungumza bila usumbufu. Pia napenda mikutano inayojumuisha mchango wa kila mtu na hoja za kujenga. Hii husaidia kuona mitazamo tofauti kuongeza ubunifu na kufanya maamuzi bora zaidi. Mikutano ya aina hii pia hunifanya nijisikie kushirikishwa na kuthaminiwa jambo linalongeza motisha na mshikamano wakikazi. Zaidi ya hayo, napendelea mikutano yeney ratiba na muda wakufaa, ambako kila kipengele kimepangwa ilikuwepuka kuchosha au kupoteza muda. Ikiwa mikutano pia inaraisisha kutambua hatua zinazofuata na wajibu, inakuwa na maana zaidi na inachangia mafanikio ya kazi au muradi. Kwa ujumla na pendelea mikutano yenye uwazi, pangilio na mshikamano kwani ufanikisha mazungumzo yenye tija na uhusiano mzuri.

Kwa kawaida, nalala kwa saa saba adi nane kila usiku kwa sababu hiki ni kiwango kinachofaa kudumisha afya ya mwili na akili. Kulala kwa muda huu kunasaidia kupona uchovu wa siku nzima, kurekebisha misuli na kurahisisha utendaji wa akili. Pia, usingizi wa kutosha husaidia kumbukumbu, tazamo chanya na kuthibiti hisia katika shughuli za kila siku. Mara nyingine kulala mapema au kuamka asubuhi kunanisaidia kushiriki katika shughuli muhimu za asubuhi kama mazoezi masomo au kazi bila kuhisi uchovu. Kwa upande mwingine, wakati ninapohitaji kutumia muda zaidi kwa kazi au shughuli nyingine, usingizi wangu naweza kuupunguza kidogo. Lakini hujaribu kuurudisha siku inafuata ili kudumisha uwiano. Zaidi ya hayo, ninalala katika mazingira tulivu na yenye usafi ili kuhakikisha usingizi ni mzuri na wa kina. Hiyo husaidia kuamka nikiwa na nguvu, mtazamo mzuri na tayari kabiliana na changamoto za siku. Kwa ujumla, kulala kwa muda wa saba hadi nane kunanisaidia kudumisha afya, tija na utulivu wa akili, jambo muhimu kwa maisha ya kila siku.

Ndiyo, napenda kuogelea kwa sababu ni shughuli inayoburudisha na yenye manufaa makubwa kwa afya. Kuogelea hunifanya nijisikie huru na mtulivu hasa ninapokuwa majini nikiswagea taratibu. Maji hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa hisia ya utulivu wakipekee ambayo nitofauti na mazoezi mengine ya kawaida. Pia napenda kuogelea kwa sababu ni mazoezi kamili ya mwili mzima hUsaidia kuimarisha misuli, kuboresha pumzi na kuimarisha afya ya moyo bila kuumiza viungo vya mwili Hii ni muhimu hasa kwa watu wanaotaka kufanya mazoezi kwa usalama na kwa ufanisi Zaidi ya hayo kuogelea husaidia kuongeza stamina na kuboresha mzunguko wa damu mwilini kuogelea pia ni shughuli ya kijamii na ya kufurahisha. Napenda kuogelea na marafiki au familia tukicheka na kufurahia muda pamoja. Wakati mwingine, kuogelea peke yangu hunipa muda wa kutafakari na kujitambua kwa ujumla. Napenda kuogelea kwa sababu hunisaidia kuwa na afya njema, utulivu wa akili na furaha katika maisha ya kila siku.

Malengo yangu katika kazi yangu ni kufanikisha majukumu nilioyapewa kwa ufanisi, kujifunza ujuzi mpya na kuimarisha taaluma yangu. Kwanza, ninakusudia kuwa mchango chanya kwa timu au shirika nilalofanyia kazi kwa kuhakikisha kazi zinatekelezwa kwa wakati, kwa ubora na kwa nidhamu. Hii husaidia kuunda uhusiano mzuri wa kazi na kuimarisha imani ya wenzangu na wasimamizi wangu. Pili, ninalenga kujifunza na kuendeleza ujuzi wangu. Kila kazi ni fursa ya kujifunza mbinu mpya, kutumia teknolojia au kuboresha uwezo wa mawasiliano na usimamizi. Kwa kufanya hivyo, si tu ninaboresha utendaji wangu bali pia huongeza dhamani yangu kama mfanyakazi na kujiandaa kwa changamoto za badaaye. Zaidi ya hayo, nina malengo ya kukuwa kitaaluma na kupata nafasi za uongozi au uajibikaji zaidi, kadri ninapopata uzoefu. Hii inahitaji nidhamu, uvumilivu na kuonyesha uaminifu katika kila hatua ya kazi. Kwa ujumla, malengo yangu ni kufanya kazi kwa bidii, kujifunza kwa kina na kuwa mfanyakazi anayejulikana kwa ufanisi, nidhamu na mchango chanya kwa shirika.